Ninatumia simu yangu ya kila siku kama kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kawaida. Kwanza kabisa ninaitumia kuwasiliana na familia. Marafiki na watu wa kazini kupitia simu za kawaida ujumbe mfupi na program za mitandao ya kijamii kama whatsapp. Pia ninaitumia kupata taarifa mbali mbali mtandaoni kama kusoma habari kujifunza mambo mapya au kutafuta majibu maswali yanayonijia ghafla. Simu yangu inanisaidia pia kupanga ratiba yangu kwa kutumia kalenda na vikumbusho ili nisisahau miadi au majukumu muhimu. Wakati mwingine ninaitumia kwa burudani kama kusikiliza mziki na kuangalia video hasa ninapokuwa napumzika. Kwa jumla, simu imekua zamu ya lazima katika maisha yangu ya kila siku.

Tabia ninayopenda sana kwa wengine ni uaminifu. Kwa sababu unifanya nijisikie salama na kuthaminiwa katika mausiano yoyote. Napenda pia watu wenye heshima wanaojua kusikileza maoni ya wengine hata kama hawakubaliani nayo. Zaidi ya hilo ukarimu na moyo wa kusaidia ni tabia ninazozidhamini sana. Kwa kuwa zinaonyesha ubinadamu wa kweli na kujali wengine.

Team ya michezo ninaifuata kwa karibu ni timu ya mpira wa miguu. Kwa sababu ninai ninapenda sana mchezo huo na ushindani wake. Nimekua nikifuatalia team hiyo. Kwa muda mrefu nikiangalia michezo yake mara kwa mara na kufuatalia matokeo pamoja na habari za wachezaji wake. Kinanchonivutia zaidi ni ma mshikamano na wachezaji mbinu za kocha na jinzi timu inavyopambana hadi mwisho wa mchezo ata itapokutana na changamoto.

Napenda sana kuwasiliana na watu kwa jinsi ya kutumia mtandao. Kwani husaidia sana ama kwa sababu watu wengine huwa hawako fluent wa kuongea kwa hivyo kuwasiliana kutumia mtandao unaweza type ambapo unawasiliana kwa ubunifu na usafu.

Mimi hupendelea sana mahali pa kimya kwani mimi huwa ni mtu mtu mtulivu na pia kazi yangu huitaji pahali penye kimya ambapo hapana kilele ama kuna virugu vyoyote zita kevyofanya kuwa kazi isipokuwa jema.